Kufanya marafiki wapya ni jabo muhimu sana katika maisha kwa sababu marafiki huongeza furaha. Hutusaidia kukua kifikra na hutupa msaada wa kiisia na kijamii. Mimi ni naamini kwamba kufanya marafiki wapya kunahitaji nia uvumilivu na tabia nzuri ya kuhusiana na watu wengine. Kuna njia nyingi ambazo mtu anaweza kutumia ili kupata marafiki wapya. Na nitaielezea kwa kina. Kwanza kabisa, hatua ya mwanzo ni kuwa na moyo wa wazi na mtazamo chanya. Mtu anapokuwa tayari kukutana na watu wapya bila hofu au aibu kupita kiasi. Inakuwa raisi kuanzisha urafiki. Kutabasamu, salamu za heshima. Na lugha nzuri ni vitu ndogo lakini vina mchango mkubwa sana. Unampomsalimia mtu kwa heshima na kumuonyesha kuwa unamjali. Unafungua mulango wa mazugumzo ambayo yanaweza kuzaa urafiki. Pili, kuijweka katika mazingira yenye watu wengi husaidia sana. Hii inaeza kuwa kazini, shuleni, chuoni, kanisani, mskitini kwenye vikundi vya kijamii au hata kwenye shuguri za ki kujitolea. Kushiriki kwenye shuguri za pamoja kama michezo mazoezi sanaa au vikundi vya masomo kunakupa nafasi ya kukutana na watu wenye maslahi yanaofanana na yako. Urafiki mara nyingi huanza pale watu wanapogundua wana mambo ya kufanana. Tatu, kwanzia mazungumzo ni jambo la muhimu sana. Watu wengi huogopa kuanza kuzungumza kwa sababu wana hofu ya kukatazwa wa kukataliwa. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi hupenda kuzungumza na kusikilizwa. Unaeza kuanza kwa maswari raisi kama vile kuuliza mtu anafanya nini anatoka wapi au anapenda nini. Kumsikiriza kwa makini bila kumkatiza kumfanya mtu asijisikie umuhimu. Na hilo huimarisha uhusiano nne, kuwa wewe mwenyewe ni jambo la msingi, urafiki wa kweli haujengwi kwa kujifanya mtu mwingine. Unapokuwa mkweli wa kawaida na jikubali jinsi ulivyo. Watu wanaokuzunguka watakuona kama mtu wa kuaminika. Kukubali tofauti za watu wengine na kutohukumu haraka pia husaidia sana katika kudumisha urafiki mpya. Tano, kutumia ii mitandao ya kijamii na teknolojia kwa njia chanja njia nyingine ya kufanya marafiki wapya. Leo hii, kuna makundi mengi mtandaoni yanayojikita kwenye masilahi mbalimbali kama biashara, elimu, afya, mchezo au burudani. Kushiriki kwenye mijadara, kutoa maoni ya heshima na kuwasiliana na watu kwa astaha kunaeza kukupeleka kupata marafiki hata kutoka maeneo tofauti. Sita, kudumisha urafiki ni muhimu kama kuwanzisha urafiki. Hatua baada ya kumpata rafiki mpya ni muhimu kuwasiliana mara kwa mara, kuuliza hali, kushiriki mawazo na kusaidiana pale inapobidi. Urafiki hukua taratibu kupitia mawasiliano uaminifu na kuheshimiana. Pia ni muhimu kuwa mvumilivu, sababu si kila urafiki hukua haraka. Kwa ujumla, kufanya urafiki wapya ni mchakato, unaohitaji juhudi, muda na moyo wa kujifunza. Unapokuwa na tabia njema, unawajali wengine na unajifunza kuwasiliana vizuri. Utagundua kuwa kupata marafiki wapya sii jambo gumu sana. Urafiki mzuri huleta furaha, amani na msaada katika safari ya maisha.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Na ninakuwa ni chakula muhimu na chenye faida nyingi kwa afya ya mwilii na akili. Unapendelea, upendeleo wangu wa kula samaki unatokana na ladha yake lake nzuri aina mbali mbali za upapishi yanaweza kutengenezwa. Pamoja na virutubisho muhimu vinavyopatikana ndani yake samaki ni chakula kinachofaa watu wa rika zote na kina nafasi kubwa katika lishe bora kwanza kabisa napenda kula samaki kwa sababu ya latha yake ya kipekee. Kuna aina nyingi za samaki na kila aina ina ladha yake na umbila lake. Baadhi ya samaki wana nyama laini tamu tamu huku wengine wakiwa na nyama ngumu kidogo lakini yenye ladha nzito. Samaki anaweza kupikwa kwa njia mbali mbali kama kukaangwa, kuchemushwa, kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi. Njia hizi zote hufanya chakula kuwa kitamu na kisichochosha. Pili, samaki ni chakula chenye virutubisho vingi muhimu kwa afya. Ana proteini ya kutosha inayosaidia kujenga na kurekebisha misuli ya mwili. Pia ana mafuta mazuri kama omega tatu ambayo husaidia afya ya moyo, ubongo na na mishipa ya damu. Kula samaki mara kwa mara hunisaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kuboresha uwezo wa kufikiri. Hii inanifanya niwe na hamasa zaidi ya kuju. Huisha samaki katika mlo wangu wa kila wiki. Tatu. Napenda kula samaki kwa sababu ni rahisi kumeng'enywa ukilinganisha na aina nyingine ya nyama. Hii hufanya nifurahie chakula bila kuhisi uzito tumboni. Samaki pia hufaa kwa watu wanaojali afya zao au wanaotaka kuthibiti uzito. Kwa sababu hutoa nishati ya kutosha bila mafuta mengi yasio na faida nne, samaki wana nafasi kubwa katika utamaduni na maisha ya jamii nyingi. Katika maeneo mengi, hasa yale yaliyo karibu na maziwa au bahari samaki ni chakula cha kila siku na chanzo muhimu ya kipato. Kula samaki kunifanya nihisi kuanganishwa na tamaduni hizi na kuunga mkono wa vuvi na shughuli za kichuni, za kiuchumi zinazohusiana na uvuvi. Tano, pamoja na upendo wangu wa kula samaki najitahidi pia kuzingatia ulaji unaowajibika. Hii ni pamoja na kuchagua samaki waliovuliwa kwa njia endelevu na kuhakikisha wanapikwa kwa usafi na salama. Kufanya hivyo, kunalinda aya yangu na pia kunasaidia kulinda mazingira ya mjini kwa vizazi vijavyo. Kwa ujumla, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula kitamu, chenye afya chenye mchango mkubwa katika lishe bora na utamaduni wa jamii huku samaki, kula samaki hunipa nguvu, hunifanya nijisikie vizuri hunikumbusha umuhimu wa kuchagua vyakula vinavyo, nufaisha mwili na mazingira kwa pamoja.

Mfanya biashara bora zaidi kwa mtazamo wangu si tu yule anayepata faida kubwa bali ni yule anayechanganya maono uadilifu ubunifu na mchango chanja kwa jamii mfanya biashara bora huweza kuona furusa pale ambapo wengine wanaona changamoto na hutumia raslimali alionazo kubuni suruhisho linalofuu linalonufaisha watu wengi huku akiendeleza biashara yake kwa uwendeleu kwaza kabisha. Mfanya biashara bora huwa na maono ya mbali. Anaweza kufikiria miaka mingi ijawe na kupanga mikakati ya kufikia malengo yake. Maono hasa humsaitia kuhimili changamoto kushindwa na vipindi vingumu vya biashara. Mfanyi biashara kama huyu haogopi kuanzia kwanza chini kwa sababu anaamini katika safari yake na anajua mafanikio hayaji kwa haraka. Pili, mufanya biashara bora huwa na nidhamu na bidii, biashara si rahisi, kuna nyakati za faida na nyakati za hasara. Kinachomu toftoutisha mfanya biashara bora na wengine ni uwezo wake wa kuendelea kujituma hata mambo yanapokuwa mangumu. Huamka mapema, hufanya maamuzi kwa makini na hutumia muda wake kujifunza na kuboresha biashara yake kila siku. Tatu, mfanya biashara bora hua mbunifu na mwepesi wa kubadilika. Dunia ya biashara hubadilika kwa kasi kutokana na teknolojia, soko na mahitaji ya wateja. Mfanya biashara bora hufuatilia mabadiliko haya na kuyatumia kwa fursa. Anaeza kubadisha binu biashara kuazia bidhaa au huduma mpya. Na kutumia teknolojia kuboresha ufanisi na ku wafikia wateja wake wengi. Nne, mfanya biashara bora huwa na maadiri na uaminifu. Anafahamu kuwa mafanikio ya kweli hujengwa juu ya uaminifu, wa wateja, wafanyakazi na washirika. Hatoi haadi za uongo, hutimiza makubaliano na huheshimu sheria na taratibu za biashara. Tabia hii humjengea sifa zuri na kufanya biashara yake idumu kwa muda mrefu. Tano, mfanya biashara bora hutoa mchango chanja kwa jamii. Bali na kupata faida huangalia pia namuna biashara yake inavyosaidia jamii. Kwa vile kuunda ajira kusaidia miradi ya kijamii au kutoa huduma zinaboresha maisha ya watu mfanya biashara kama huyu huwacha alama chaja inayovuka mipaka ya biashara yake kwa mfano, duniani kuna wafanya biashara wengi wanaotajwa kuwa bora kwa sababu ya sifa hizi. Kama vile wale walioaza kutoka inchi na kufanikiwa kwa juhudi zao wenyewe. Au waliotumia ubunifu kubadlisha sekta nzima ya biashara. Hata katika mazingira yetu ya Afrika washariki. Kuna wafanya biashara wengi waliofanikiwa kwa zikizingatia nidhamu, uadilifu na huduma kwa jamii. Kwa ujumla, mfanya biashara bora zaidi ni yule anayechanganya maono, bidii, ubunifu, uaminifu na uwabijikaji kwa jamii. Mafanikio yake hayaonekani tu kwenye faida yake ya kifedha. Bali pia kwenye athari chanya anayoacha kwa watu wanaomzunguka na kwa vi kisazi kijacho.